Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Rangi yangu ya kupendezwa ni grey. Grey, kuna vile grey nikiangalia nafeelingi iko warm. Nafeelingi iko comfortable, unaweza vaa any time kama ni nguo ya grey. Mi hata room yangu, nyumba yangu, karibu kila kitu ni grey ju. Freezer yangu ni grey. Viti zangu ni grey, carpet ni grey. Yeah, nafeelingi poa vitu zangu zikiwa grey naonanga ni unaweza vaa anytime, nguo zangu mingi ni gray pia. Okay, pia nikienda kununulia mtoto wangu nguo nikishafika kwa soko. Mara zingine hata sijuangi ka nimebuy grey, ni vile nikishafika kwa nyumba naangalianga napata hei. Nguo zangu zenye nimebuy ni grey. Ya, napendanga gray sana.

Niambie kuhusu chakula chako, unachokipenda zaidi. Haki mi napenda mukimo, mukimo na stew ya nyama. Mukimo inakuanga ni waru, waru, hizi mahindi, zenye zijakauka, then kuna greens, then unabonda pamoja, inashikana, inakua, inakua kama mashed pot Potatoes, but saiko na mahindi, ndani na greens. Ok, ma'am ndiye ametulea na iyo chakula, na hicho chakula, tumegrow, tukikula. So, inapikangwa sana-sana wakati kuna occasions, so maybe weddings. So, nilikuwa nasikia ikiwa tamu sana kwa sababu ipikwi ikila siku. Ikuwa na iyo stew ya nyama. So, uliku unapata maam anatupikia. Tuko wengi, tunagawana kidogo kidogo. So, unakuwa na ile hamu, unakuwa na ile cravings. So, hivi vile nimekuwa mkubwa, napenda kukipika sana hicho chakula na stew ya nyama. Inakuanga tamu sana huwanga inaslap.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Okei, ilikuanga pizza. Ilikuanga siku moja ivi tumetulia. Then nikaanza kuskia watu. Nilikuwa nimeskia story story. Maybe TikTok. Naona watu wanasema pizza, pizza, pizza. So, ni vile niliendanga town siku moja kwa supermarket. Nikaendanga, nikapata. Wakona offer walikuanga wanauzanga mbili. Kwa pesa kidogo. So mimi nikanunuanga pizza, nikaendanga nayo home. So bado ukona ile uoga, what if ikue inaonja vibaya, what if iyo flavor nimechagua isinibambe. So vile nilionja ilikuwa tamu. Mi sikuwai kula cheese, sikuwai kula pizza maishani. So vile nilijaribu, nilipenda, mpaka wa leo napenda pizza. Yeah napenda pizza sana.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Ok, kwa mfano, kazi za nyumba, nikijua iyo siku maybe nafua, miibi viombo ni chafu, maybe nyumba ni chafu, nahakikishanga nimeamka mapema, kitu ya kwanza, naamka mapema, natayarisha breakfast, then, naanza kazi mapema. Then huko katikati namake sure siachi kazi kwanza nafanya kitu ingine kama kushika simu na make sure si siendi kuongea ongea na watu nahakikisha nimefanya kazi kama ni kazi vile nimeanza nitaketi ama nitapumzika nikishamalizia kazi zote. Ya nakosa kudistractiwa na simu juu kwa wakati mwingine ukifanya kazi unafeelingi maybe unasikia kushika simu uangalie messages. Ya nahakikishanga nimefocus kama ni nguo nafua namalizia naanika kama ni vyombo nikishanza kuosha naosha mpaka namalizia then ndio nifanye kitu ingine.

Je, unapenda asali? Asali, kitambo nilikuwa napenda, lakini kwa sahii sipendi asali hata kidogo. Kwa sababu ya vile nyuki zilinifanyia. Okay, kuna time, dad alikuanga anaeka nyuki. So, dad akaniambia usiku nimpeleke, tukatoe asali. Kufika huko chini, tukaenda, tukatoanisha moja, tukachukua asali. Kuenda kutoanisha hii mzinga ingine ya nyuki, nyuki zilituattack, tulikuliwa na nyuki, hazikuwanga hata na huruma, tukajaribu kupotea wapi, tukajaribu kuingia kwa mto wapi. So, vile nililazwa hosi, nililazwa hosi siku kama tatu hivi wakiniangalia, nikiekangwa drip, maji. Yeah so, kutoka hiyo time sijai hata tamani. Hiyo harufu ya asali nikiisikia na kumbukanga vile vile nilikuwa karibu nyuki wanimalize. Yeah so, mi sipendi asali sana. Na, naeza kula lakini sipendi. Sipendi hata kidogo.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri, okay. Yenye ilikuanga best yenye ilikuwa, yenye ilinibamba, zaidi, ilikuwa Zanzibar, Tanzania. Ya kwanza kitu ya kwanza kutravel, ukitravel, ilikuwa fun. Unaenda, then tulitravel kwa gari. So ilikuanga mchana, ulikuwa unaenda ukiona kila kitu, unaenda ukiona vile climate inachange, unaenda ukiona vile mnavuka boda. Yah, ilikuwa fun then kufika huko. Tukakaribishwa vizuri kwa ile hoteli yenye tulienda kukaa. Then tukaenda yenye ilikuwanga experience. Fun kabisa ilikuwanga kuenda kuona turtles. Kuswim na turtles. Tulienda tukaswim. Ilikuwa scary. Mara ya kwanza. Lakini ukishaingia. Ukiona zikiwa dark. Ikaanza kukuwa fun. Tukaenjoy. Yah, ilikuwa kuenda kwa beach Kwa beach Ilikuwa too fun Ilinibamba sana sana.

Jee, unasoma gazeti? Hey zii, gazeti siku hizi kusoma bana ni ngori. Okay, kwa sababu, gazeti ilikuanga inaleta news. Siku hizi mambo ime change. Kwa simu, ukitaka kusoma news kwa simu iko. Ukiingia TikTok, utajua ni nini inahappen na halafu pia gazeti zimeleta apps zao. Kama kuna kulikuanga na daily nation gazeti. Ukiingia Google usearch daily nation inakuletea kwa simu So kusoma gazeti sikuhizi imekuwa ningumu tena walikuwa wanaziuzanga So una prefer badala ya kuenda kununua gazeti Mbona usi scroll simu yako usome news kwa simu halafu pia kwa TV wanaleta news, wanaleta saa moja, wanaleta saa saba, saa kumi So unapata gazeti siku hizi nikama imepitwa na wakati Yeah siku hizi gazeti haisomwi sana na watu but bado kuna wenye wananunua lakini mimi mimi nikitambo tangu nisome gazeti.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Ok mama yangu obvious kwa sababu mama amenifunza mambo mingi sana kutoka nikuwa mtoto. Ok alinifunza, amenifunza kila kitu actually, alinifunza kujipea chakula, alinifunza kujiosha, alinifunza kufua, alinifunza kuosha vyombo, alinifunza kujiangalia vizuri. Akanifunza kupika. Mama alikuanga mstrict. Alikuangana anafunza mtu kitu In a way that anataka hiyo siku lazima ujue kama amekufunza lazima ujue hakuna kitu ingine hakuna hakuna otherwise ni akiamua kukufunza kitu ukuwe ready kushika ama utatandikwa Ok nakumbuka kuna siku alikuwa ananifunza kupika, then ilikuanga ugali, then unaona ushagu kuna watu wengi, so ugali ilikuwa kubwa, so mi naambiwa nishike mwiko nikishika nasikia mkono kidogo inalegea ana kuchapa anakuambia songa hio ugali, anakufunza the hard way. But nafurahianga juu angekosa kufanya hivyo sijui saa hii nigekuwa wapi Alisaidia sana sana maishani.

Je, unapenda chakula cha haraka? Eee, napendaga chakula cha haraka kwa sababu kitu ya kwanza inakusavianga time. Maybe uko na haraka, maybe unatravel. Inakusavianga time kwa sababu unaenda unapata iko ready. So, ni kuorder, na kupewa, na kubeba. Inakuanga wakati mwingine. Inakuanga, nini, unapatanga, inakusaidia kwa sababu maybe umechoka. Umetoka job, umechoka. Ka unaona hee sitaeza kupika leo, unaamua tu unapiga simu kama ni glovo, unawaambia hee nilete hii na hii na inakuja within 10 minutes sama 5 hata 5 minutes kama uko karibu na town. Chakula yako ishafika, unakula unalala, alafu pia inakusaidia kwa sababu hauchafui vyombo ati kesho asubui utaosha vyombo ukienda job. Yah so mi napenda chakula cha haraka.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila siku Ok mimi nikiamka asubuhi, kitu ya kwanza naomba kwanza nambia Mungu asanti kwa kuniamusha nikiwa mzima. Then naomba Mungu namwambia hiyo siku yote nimeiweka mbele yake. Ikuwe mzuri. After hapo namkanga naenda napika chai. Nataarisha nguo za bwana yangu za kuenda job napiga pasi then uniform ya mtoto wangu ya kuenda shule pia napiga pasi naeka hapo. After hapo, naamusha mtoto na mwosha anavaa uniform, akuwe ready ndiyo gari ya kumkujia kuenda shule ikifika, akuwe ashaoga ako ready. After kujitarisha, after wamejitarisha nawawekea breakfast, tunakunywa sisi wote. Then, napeleka mtoto ana chukuliwa na gari, bwanangu anaenda job. Then, mimi narudi kwa nyumba na oga. Hiyo siku kama nikona client nashukananga. Hiyo siku kama nikona client, naenda nashukana. Then kama sina client narudi kwa nyumba nafanya kazi tu za nyumba naosha vyombo nyumba then naoga.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Okey mi masomo nilisoma ilikuwa 2022, nilikuwa nasomea nyeri, nilikuwa nafanya hospitality. Ya ilikuwa mzuri, nilifanya for three years, nikamaliza, nikagraduate. After shule, nikaoleka, nikapata mimba so. Juu hospitality ni kazi yenye. Utaenda huko uajiriwe nikaona badala ya kuenda kuajiriwa nifungue kazi yangu Najua kushuka nywele na nikaeka salon ndio niweze kulea mtoto So sahi nafanya kushukana hiyo ndio kazi yenye nafanya hiyo ndio napata pesa Nashukana bado ni kilea mtoto kwa sababu ukienda kuajiriwa huwezi enda na mtoto wako So nikaona kueka salon ndio better niweze kulea mtoto wangu bado nikipata pesa zangu Yeah, haijakuwa imekuwa tu na challenges juu saa zingine mtoto analia, saa zingine mtoto amegonjeka huezi hata kushukana, soo unahave kutafuta watu wenye watakuja kufanya kazi. Na so mtu akishukana mnakatananga nusu nusu 50-50. Soo unapata ni challenging juu unangojwa na rent kulipa hiyo nyumba. Apo ndo mnatoa chakula. Apo ndio mnalipa rent kwenye nakaa sikai nyumba moja na mahali nafanya kazi. So nyumba ni mbili za kulipa rent. So kwanza ile time mtoto ni mgonjwa. Heh inakuwa challenging sana juu nitahave kufunga job kwasababu siezi trust mtu tu naachia mtu kazi yangu. Hii ni Nairobi bwana unaeza pata umeoshwa.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta? Ok, mi napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kama sa tuseme ni message, uki type kwa kompyuta. Incase kwe na typing error, kompyuta uwanga ina kucorrect. Ina, ina, nini? Ina kukorektia spelling mistakes. But kama ni kuandika kwa mkono, inaedanga na makosa yote ikwenyeshi mali umekosea maybe, kuna mali ujaeka full stop. Kompyuta inakuonyeshanga hizo vitu zote. Alafu pia kuna watu wakona handwriting mbaya ka mimi si handwriting yangu si mzuri. Sazingine watu wanasema awawezi kusoma so. Nikiandika kwa kompyuta nakuanga niko comfortable na sikia niko confident. Kwa sababu wataweza kusoma vizuri na wataeza kuelewa. Alafu pia ni simple kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu natype tu kuandika lazima ukue utumie nguvu. Lazima uwandike vizuri. Yes, so naprefer kuandika kwa kompyuta.

Unapenda chai ama kahawa? Kimi napenda chai kwa sababu chai inakuanga na okay, chai ya maziwa sana sana kwa sababu hiyo ndio tumelelewa nayo. Mum aliishi kutupikia chai kutoka tukiwa wadogo. So hiyo ndio nimegrow nikipenda kahawa ni ile tu kujitakia. Maybe ile time nafeel kukunywa chai. Maybe nakunywa kahawa masaa yenye. Nafanya kazi usiku na kunyonga kahawa ndio inifanye nisilale lakini chai ndio napenda sana kila asubuhi lazima tukunywe chai tukiamka kama breakfast. Then chai ndiyo imekuwa kitu common then ndiyo ndiyo cheap, si the same na coffee. Coffee ni expensive kidogo. Yeah so napenda chai, napenda chai ya maziwa sana sana.

Je, unapenda kuangalia nyota? Eeh, napenda kuangalia nyota sana. Kwanza ile time yenye hakuna mawingu. So, unapatanga huku juu kukoklia, unaona nyota zote. Then, kuna tukigrow. Mama aliishi kutuambia story ya nyota tatu. Kuna nyota tatu zinakuanga zimefuatana. So, mama aliishi kutuambia zina kuanga za good luck. So, anytime nikitoka inje, nipate mawingu ikoklia. Na pendanga kuangalia hizo nyota tatu. Then, na make a wish. Ama maybe nasema kitu yangu yenye imekwama nasema na wakati mwingine inafanyanga juu ni kama tu maombi Inakuanga tu kama maombi ya hizo nyota tatu zinanipeanga hopes So nikitoka inje lazima niangalie juu nione kanitapata hizo nyota.